Mimi hupenda kupika kwa sababu ni njia nzuri ya kujitunza. Niliona jinsi chakula kinavyo athiri afya yetu. Ninapo fanya chakula mwenyewe napata uthibiti juu ya viungo. Kiasi cha sukari na hatimaye lishe yangu kwa ujumla. Kutumia viungo freshi ni muhimu na ninapenda kujaribu mchanganyiko wa viongo tofauti ili kufikia ladha bora. Hili lina nisaidia kujihisi mwenye nguvu na pia linachangia katika kutoa nwili wangu chakula chenye afya. Kupika ni njia ya kuonyesha upendo, wakati ninapokaribisha wageni au familia yangu, huwa nina jitahidi kuchanganya vyakula ambavyo vinatoa hisia za joto na ukarimu. Kila wakati ninapofanya chakula kwa ajili ya watu ninawapenda. Ni kama mazingira ya kuungana na kuimarisha uhusiano katika kila lishe ambayo tunapata. Kupika ni fursa ya ubunifu. Katika jikoni kuna uhuru wa kujieleza na kujaribu mambo mapya. Nimejifunza kupika vyakula kutoka tamaduni tofauti na hii inanipa nafasi ya kujifunza na pia kufurahia uzuri wa utofauti wa tamaduni. Kila ninapojaribu kupika chakula kipya, nina jifunza zaidi kuhusu njia tofauti za kuandaa na kutumikia vyakula inatoa changamoto na furaha kwa wakati mmoja, pika kuna adhiri hali zetu za kiakili mara nyingi, wakati ninaposhughukia katika jikoni, huu una dhofisha msongo wa mawazo. Harufu nzuri ya chakula, sauti za kukoroga na kuchoma na hata kumaliza huku kuna nifanya nijisikie raha. Kwa hivyo, ninapo kutana na changamoto au hali ngumu kupika ni moja ya njia zangu za kupumzika. Inani rejesha katika hali ya utulivu.

Ramani zimekuwa zikitumiwa kwa muda mrefu. Zikioenyesha maeneo barabara na vifutio mbali mbali. Kuna urahisi fulani katika kutumia ramani za awali. Zinahitaji umakini na uwelewa wa mazingira. Nilipokuwa mtoto, nilikumbuka safari nyingi, nilizofanya na familia yangu. Tulikuwa na ramani kubwa ya karatasi na ilikuwa ni njia ya kujifunza kuhusu maeneo tofauti. Kutumia ramani kuna husisha mchakato wa kuchunguza na kujifunza. Wakati unatumia ramani, umajifunza jinsi ya kuangalia njia na kuiunganisha alama kwenye ramani na kile ambacho kiko katika mazingira halisi. Hii inaweza kuwa njia ya kutoa nguvu kwa akili na kuimarisha uwezo wetu wa kufikiria. Hata hivyo, teknolojia inaleta mabadiliko makubwa katika jinsi, tunavyo safiri. GPS ama mfumo wa nafasi wa kima taifa, umekua na athari kubwa katika kusafiri. Unapofungua programu ya GPS kwenye simu yako, unapata maeleozo sahihi ya eneo lako, njia ya kuenda na hata hali ya barabara. GPS inahusisha wasafiri kuondoa hofu ya kupotea na kusaidia kufikia maeneo kwa urahisi. Hii ni faida kubwa hasa wakati unatembea katika maeneo mapya au ya sio ya fahamika GPS inaharakisha mchakato wa kusafiri. Ni rahisi kupata mwelekeo wa maeneo na kuanzia safari bila kujali ujuzi wako wa kusoma ramani. Na bila shaka GPS pia inatoa changu nguzi za njia tofauti na kwa hivyo unaweza kuchagua njia bora kulingana na mazingira. Hata hivyo wakati wakutumia wazo la GPS kuna hofu fulani. Wakati tumekua tukitegemea teknolojia hii kuna hatari ya kusahau ujuzi wa msingi wa kusafiri na kuelewa ramani za awali. Hii ni muhimu kwani inatufundisha uhusiano wa mazingira maeneo na jinsi ya kufanya maamuzi sahihi. Ni muhimu pia kutambua kwamba kuna wakati ambapo GPS inaweza kuwa na makosa. Kwa mfano katika maeneo ya milima au vijijini mfumo wa GPS unaweza kutoeka kutoa taarifa sahihi. Hapa ndipo ambapo ramani za karatasi zinaweza kutumia kutumia kama chombo cha ziada cha kuangalia ramani zinaweza kuwana maelezo ya kina zaidi kuhusu mazingira na maeneo yasiyokuwa na teknolojia kwa hivyo so.